Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri ni mtu ambaye anaweza kuongoza wengine kwa hekima, heshima na uelewe. Kwanza kabisa kiongozi mzuri lazima awe na tabia ya uongozi dhabiti. Hii inamaana kwamba anapaswa kuwa na uwezo wakufanya maamuzi sahihi hata wakati halisi mzuri, na kuwa mfano wa tabia mzuri kwa wale anao waongoza. Kiongozi mzuri anahuruma na kuelewa mahitaji ya watu. Kila mtu anapohitaji msaada au ushauri, kiongozi lazima awetayari kusikiliza, kuelewa matatizo yao na kutoa msaada unaofaa. Bila huruma, viongozi wanaweza kuwa wakali au wenye ubinafsi na hivyo kupocheza imani ya watu. Sifa nyingine muhimu ni uaminifu, watu wanamfuata kiongozi wanaye aminika ambaye maneno yake yanalingana na matendo yake. Bila uaminifu, viongozi hawawezi kuunda timu yenye mshikamano au kuleta maendeleo. Pia viongozi kiongozi mzuri lazima awe na kuwepo kwa mfano. Anapofanya kazi kwa bidiii, kuonyesha heshima na kushirikiana na wengine, watu wanavutiwa kufuata mwenendo wake. Hiini njia mzuri ya kuunda mazingira yenye mshikamano na motisha. Kiongozi mzuri lazima awe na ubunifu na uwezo wa kutatua matatizo. Hali nyingi zinakuja bila kutarajiwa na ni nijukumu la kiongozi kupata njia za kuboresha hali, kuendeleza maendeleo na kuhakikisha kila mtu anapata na fasi ya kuchangia. Kwa ufupi, kiongozi mzuri nii lazima awe na sifa kama uongozi, thabiti, huruma, awe mwaminifu, awe wamfano wakuiga na awe na ubunifu. Akiwa na hizi sifa, kiongozi anaweza kuleta maendeleo, mshikamano na furaha kwa wale anao waongoza.